Wakati ninashughulikia kazi ya dharura, napanga haraka hatua za kutatua tatizo na kuondoa kipaumbele cha haraka. Hufanya kila jambo kwa umakini na bila kuchelewa. Huku nikihakikisha sihitaji msaada wa haraka ikiwa ni lazima. Pia huchukua hatua za kuhakikisha tatizo halirudi tena ili kazi nyingine zisipatwe na usumbufu, kwa njia hii, kazi ya dharura inakamilika kwa ufanisi na haraka.